Ninapenda kupanda milima sana na nimeweza kuzuru milima kadhaa kama vile mlima elgon pale ambapo pana mandhari mazuri ya kupendeza na pia nimeweza kuzuru mlima kilimanjaro kule tanzania ambapo napenda sana kupanda milima tukiwa pamoja na marafiki zangu.

Napenda wanyama pori na pia wanyama wa pale nyumbani. Pale nyumbani napenda wanyama kama vile paka, ngombe, kuku, mbwa. Napenda wanyama kama vile paka na umbwa kwa kuwa wanatupea, huwa tunakaa na wao na kucheza na wao pia wakati wa mapumziko. Napenda wanyama kama ngombe na kuku kwa kuwa wanatupea mazao na mazao kama vile maziwa na mayai Unaeza ukauza na kutengeneza pesa na pia pale mbu porini napenda wanyama kama vile simba, chui, nyani, twiga Napenda jinsi wanyama au wanaishi pale porini Wanavyocheza pale porini inapendeza na pia wanyama kama vile nyani, wanapendeza jinsi wanavyokaa kama wanadamu, tabia zao zinapendeza, wanavyo kaa kama wanadamu, wanapendeza kweli.

Nayapokea maoni kwa njia ya kitaalamu na utulivu. Ikiwa maoni hayo ni chanya naitumia fursa hiyo ili kujirekebisha, nitayaangalia maoni hayo, vizuri, nikaichunguza vizuri. Kisha mahali ambapo kuna maoni chanya, nitaiangalia vizuri ili nieze kujirekebisha. Kiwa maoni hayo ni hasi, basi nitayafurahia na kuendelea kuifanyia kazi zaidi ili kuleta ubora zaidi.

Wakati wa sherehe za mwaka mpya, napenda kuenda pale kanisani, wakati wa asubuhi, ili nieze kuomba na kujikabidhi mbele za mwenyezi mungu ili mwaka inapoanza, nianze vizuri, na pia kumshukuru mungu kwa ajili ya mwaka ambao umepita. Baada ya kutoka kanisani, napenda sana kutembea pamoja na rafiki zangu ili kuzuru mahali tofauti tofauti, mahali ambapo ni geni, mahali ambapo hatujawai kufika kabisa. Tunapoenda pale, tunapenda kupiga picha ili ya kumbukumbu. Na pia, tunapenda kula vyakula vigeni ambavyo hatujawahi kula tena. Na wakati mwingine pia tunapenda kuzuru milima tofauti tofauti kama vile kwa mfano mwaka huu mwaka huu tulieza kuzuru mlima Kenya na tukaeza kuangalia jinsi manthari hayo yalivyo na tukaeza kuyafurahia.

Nasaidia jamii kutoa ushauri na uongozi, pale ambapo napofanya kozi yangu ya mpango na uongozi wa miradi. Napenda sana kusaidia jamii yangu pale ambapo kunakuwa na miradi tofauti tofauti inayoendeshwa katika jamii. Napenda kuwapea ushauri jinsi miradi hiyo inaweza kuendeshwa, ili iweze kudumu kwa wakati mrefu, iweze kuwa manufaa katika jamii kwa muda mrefu. Pia napenda kusaidia jamii yangu kwa uwelewaji. Pale ambapo nawahamasisha kuhusu usawa wa kijinsia. Pale ambapo ninawaeleza jinsi mtoto wa kike na mtoto wa kiume. Ni sawa, hawana utofauti wowote. Na pia napenda kutoa ushauri katika jamii, pale ambapo jamii inapopoteza mwelekeo, watu pale wanapopoteza mwelekeo na kukosa matumaini. Napenda kuwashauri na kuwaeleza kuwa kila kitu kinawezekana, ikiwa hiki kimefeli, unaweza kufanya hiki, ili uweze kuhitimu.

Nayaweka malengo ya kila mwezi kazini kwa kuyaweka malengo wazi. Kama vile, nahakikisha kuwa, lengo langu ni wazi, la kupimika, la kuezekana, na liwe na umuhimu, na pia liwe na muda maalumu. Pia, naangalia utendaji wa mwezi uliopita. Kwa mfano, Ninaangalia ninini kilicho fanikiwa, ninini nilicho fanya bora, na pia ninaangalia ninini hali kufanikiwa, na kwa yale ambaye haya kufanikiwa, ninaangalia pia ni upande gani ninaitaji kuboresha. Pia, ninaweka vipa umbele, ninayagawa malengo yangu katika hatua ndogundogo, ili nakueka tarehe, nakueka tarehe ambazo nitatimiza lengo flani. Ni kumfano, ikiwaninataka ku ni nataka kufanya jambo fulani, ni taiweka tarehe, tuseme kwamfano, kufikia tare 15 mwezi ujao, ni takua ni mefanya jambo hili. Kufikia tare 20, ni takua ni mefanya jambo hili. Pia, baada ya kuyaweka malengo hayo, ni nafanya tathmini kila mwisho wa mwezi, Ili kuangalia ikiwa malengo yangu ya litimia na pia najiuliza kama kuna jambo ambayo ni meza kujifunza kutokana na malengo haya.

Siku ya sikukuu, ninaanza kwa kwenda kanisani ya subuhi, pale ambapo ninaenda kumshukuru mwenyezi Mungu kwa ajili ya siku hiyo. Badaye, ninakuja kuungana pamoja na jamii na marafiki, pale ambapo tunakuwa na mazungumzo, mazungumzo ya kuchekesha na pia tunatoa mawazo makuu, mada kuu ambayo tunaweza kujadiliana na pale ambapo kunakuwa na majibizano, majibizano hadi kukufikie jibu ya mwisho ambayo inafanya iwe ya kupendeza zaidi. Mara mingi napenda kutumia wakati huo kuzungumza pamoja na jamii yangu ili kuwajua zaidi, kuangalia tabia zao, kuwajua zaidi jinsi wanavyowaza na jinsi wanavyoyachukulia, jinsi wanavyo ya chukulia mambo yanayotendeka katika maisha.

Ninafanya mazoezi ya mwili angalau maratatu kwa wiki, ama pia ninafanya mazoezi ya mwili kila siku ya wiki. Kwenye ratiba yangu, ninafaa kufanya mazoezi ya mwili kila siku, asubui ninapo amka ninafaa kukimbia kwa kilomita moja. Kisha ninapo toka kukimbia na kuja kufanya mazoezi kidogo kwa mda wa dakika kumi na tano. Kisha nienda kuoga. Ila wakati mwingine ni napo kuwa na kazi ya kufanya. Nitayaairisha mazoezi yangu ili nieze kufanya shuguli iyo. Ila ni napo kuwa sina kazi ama ni napo kuwa siendi shuleni. Nitaakikisha kuwa ninafanya mazoezi yangu kila wakati. Kila wakati nina popata mda ninafanya mazoezi. Wakati mwingine pia nina kutembea hadi shuleni pia ninaesabu kama mazoezi. Kwa hivo huwa nafanya mazoezi yangu kila siku.

Ili kupunguza matumizi ya plastiki, ninaweza kutumia vifa ambavyo vinaweza kutumika sana, kutumika tena kwa mfano chupa ya maji, nitaweza kununua chupa ya maji ambayo, inaweza kudumu kwa mda mrefu, hili nieze kutumia mara mingi. Pia ninaweza kuchakata plastiki pale ambapo ninaweza kutenga mahali ambapo plastiki hutupwa Kisha nieze kupeleka, iweze kufanyiwa, uchakataji tena, ieze kutumika Pia ninaweza kuhamasisha jamii jinsi ya kutupa plastiki mahali ambapo Aiwezi kudhuru mazingira na pia kuwa elimisha kusu uchakataji wa plastiki Pia naeza kuhimiza jami kutumia Pia naeza kutumia vifaa mbadala kama vile naeza kutumia glasi badala ya plastiki.

Katika maisha yangu ningependa ku kuhitimu katika masomo yangu nieze kupita na nieze kupata matokeo mazuri kisha baadaye nieze kupata kazi nzuri ambayo ineza kulipa malipo mazuri na kuhitimu katika maisha kufanikiwa kukuwa mtu ambaye ni mtu tajika katika jamii mtu anayeeza kutegemewa katika jamii mtu ambaye anaeza kusaidia jamii kutoa maoni Kuhimiza jamii Kuhimiza na kuhamasisha jamii katika mambo mbalimbali kama vile, jinsi wanavyo kuwa na utofauti wakijinsia Kusikuwe na utofauti wa kijinsia Ningependa sana siku moja ili nieze kumaliza utofauti wa kijinsia katika jamii mtoto wa kike na wakiume wote wapewe nafasi sawa katika jamii Wasieze kupewa wengine kipaumbele, wengine wakiwa wanabaki nyuma na pia ningependa kukuwa na mafanikio makubwa sana katika wakati ujao.

Napenda kusafiri kutumia GPS, kwa sababu GPS inakuonyesha mahali ambapo unaenda, inakuonyesha njia ya kufika mahali ambapo unaenda, na pia pale ambapo kuna kuwa na msongamano wa trafiki, GPS inaeza kukuonyesha kuwa kuna msongamano wa trafiki na kukuonyesha njia mbadala. Na pia GPS inaeza kukuonyesha mahali ambapo umefika ili usieze kupotea ila ramani ni ngumu kuelewa kwa mtu ambaye ajaeza kuisoma vizuri inaeza kukupoteza.

Napenda kusoma na kuandika, kwa kuwa kila wakati ninapofanya marudio yangu, napenda kuandika ili nieze kuelewa zaidi. Kusoma kila wakati inaambatana na kuandika, siezi kusoma, pasipo kuandika kwa sababu siezi kuelewa. Lazima nitaandika, nitaandika jambo kidogo ninaposoma, nikiandika ili nieze kuelewa zaidi, maneno hayo ninayo yasoma.

Nawakaribisha wafanyakazi wapya Kwanza kwa kuwaongelesha kwa njia ya kirafiki Kisha naeza kuwapa fursa ili pia waeze kujitambulisha Kisha baada ya hapo naweza kuwatembeza ofisiini ili waeze kuelewa mahali tofauti tofauti kama vile, ninaeza kuwatembeza kuwaonyesha ofisi, kuwaonyesha chumba cha mikutano, jikoni, msalani, pia chumba cha mapumziko. Pia naweza kuwapa rafiki moja kwa mfano ninachukua mfanyakazi wa kitambo ili aeze kuwa rafiki wa mfanyikazi mpya ili aeze kumpa maelekezo kadha kuhusu kuhusu kazi inavyofanywa pale ofisini. Na pia naweza kuwapa kumpa mfanyakazi mpya, sheria ya pale ofisini ili aeze kujua jinsi mambo yanavyofanyika pale ofisini. Pia naweza kuandaa mikutano, mikutano ya timu ili kuwatambulisha wafanyakazi wapya kwa wafanyakazi wa kitambo ili wafanyakazi wote waeze kujuana. Pia naanda naruhusu mazungumzo ya wazi ili wafanyakazi wapya waeze kuuliza maswali pale ambapo hawajaeza kuelewa ratiba ya ofisini. Waeze kuuliza maswali ili waeze kuelewa zaidi kuhusu jinsi kazi inavyofanywa pale ofisini.